Napanga kazi zangu kwa kuandika orodha ya mambo ya kufanya na kuyaweka kulingana na umuhimu wake. Pia huwa nagawa kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza. Pia huwa natenga muda wa kuangalia kama kazi ilio ni kazi ile ambayo nimeipanga kama itaniletea matokeo mazuri na sio kunichanganya.

Mafanikio ya binafsi ninayoyathamini zaidi kazini, nikuona kazi yangu inaleta matokeo chanya. Ninathamini sana ninapofanikiwa kutatua tatizo hilo. Kukamilisha kazi kwa wakati au kusaidia timu kufikia lengo lile ambalo linataka kufikia. Pia hujivunia kukua kitaaluma na kupata ujuzi mpya unaonifanya niwe bora kila siku.

Ninapoanza mradi mpya huanza kwa kuelewa vizuri lengo na mbatarajio ya mradi kisha kusanya taarifa muhimu na kupanga hatua za kazi hugawa majukumu huweka ratiba na kuwa nahakikisha mawasiliano mazuri na timu kuanzia kwa mpango mzuri huwa kunanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka mchanganyiko.

Napenda sanaa ya uchoraji na sanaa ya kisasa kwa sababu huwa inanipa nafasi ya kuwa na ubunifu na pia hisia za wasanii. Pia napenda sana ya vinyago na michoro ya kitamaduni kwa sababu huwa inaonyesha utamaduni na historia. Sana hunituliza, huni hamasisha na hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifurahisha na hunifanya nijisikie huru. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kuachilia msongo wa mawazo. Mara nyingi, mimi huwa nacheza ngoma nikisikiza mziki, ninaupenda. Na pia huwa nacheza ngoma ili kujiburudisha ili kujiburudisha, kufurahia na pia kupumzisha akili.

Ndio, nimeshawahi kuenda maonyesho ya sana, mara kadha wa kadha. Huwa napenda kuyaenda kwa sababu huwa inanipatia nafasi ya kuona kazi za wasani tofauti tofauti na pia kujifunza mitazam mipya. Maonyesho huwa unihamasisha, huwa unanipanua fikra na pia huwa inanifanya nithamini zaidi ubunifu.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kazi na kueka vipaumbele. Huwa ninatenga muda kwa kila jukumu na kufuatilia maendeleo yangu. Pia huepuka vitu vinavyopoteza muda na huwa najitahidi kukamilisha kazi kwa wakati. Hii huwa inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, huwa najitahidi kufuatilia matukio ya kimataifa kwa kupitia habari, mitandao ya kijamii na pia tovuti za kuaminika. Kufanya hivyo huwa kunanisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na pia kujifunza mitazamo tofauti tofauti na kubaki na maarifa mapya. Nafikiri ni muhimu kufahamu dunia tunayoishi.

Uzoefu ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu tofauti tofauti. Ulinifundisha umuhimu wa mawasiliano mazuri uvumilifu na kushirikiana ili kufikia lengo moja. Pia nilijifunza kusimamia muda, kutatua changamoto na pia kuajibika zaidi katika zangu zo katika kazi zangu.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea nisimu kutoka kwa familia yangu ili maana kubwa kwangu kwa sababu ili nisaidia kuwasiliana na watu wa familia kwa ujumla ilinisaidia pia kujifunza na kufanya mambo mengi muhimu zaidi ya thamani yake ilinifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa kila ninapotumia huwa inanikubusha upendo wao.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri ushirikiano na usimamizi wa muda pia ni muhimu kuwa na uwezo wa kutatua matatizo na kujifunza haraka study hizi hua zinanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kushirikiano vizuri na wenzangu na pia kufikia malengo ya kazi yangu.

Ninapofanya marafiki wapya huwanza kwa kuwa mkarimu na kuwa salimia watu. Napenda kusikiliza, kuonyesha heshima na pia kushiriki mazungumuzo ya kawaida hapa pale. Pia huwa najihusisha katika shuguli au vikundi vinavyo nivutia. Njia hizi huwa zinanisaidia kujuana pole pole na pia kujenga urafiki mzuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kula pamoja, kuzungumza na kushiriki shughuli za nyumbani. Wakati mwingine huwa natoka pamoja kutembea, kutazama filamu au pia kutembelea mandugu zangu. Kuwa na familia huwa inanipa amani, inanipa furaha na pia huwa inanifanya nijisikie kuungwa mukono.

Timu iliyo julikana marekani ni timu ya New England Free Jacks wametua ubingwa wa ligi ya MLR mara nyingi hivi karibuni. Pia ni watetezi wataji na timu yenye mafanikio makubwa katika historia ya ligi. Hii timu huwa imejitolea kwa uchezaji bora.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipofanikiwa kumaliza hatua muhimu ya masomo au kazi yangu. Didi nifundisha uvumilivu, nitamu na pia kujiamini. Kwanzia hapo, nilianza kujiona nina uwezo wa kuweka malengo na kuyafikia pia kwa umoja. Tukio hilo, nilinibadilisha mtazamo wangu na kunipa motisha ya kufanya bidii zaidi.

Maranyingi asubui hua ninakunywa chai au kahawa pamoja na mkate ama nakula na mayai au nakula matunda. Wakati mwingine hua ninakunywa uji au nafaka. Huwa ninachagua vyakula rahisi lakini vinani panguvu ya kuanzia ziku yangu pamoja.

Napenda kuwa mka na jua kwa sababu unifanya nianze siku nikiwa na nguvu na akili tulivu. Huwapia napanga kulalama pema ili niweza kupata usingizi wa kutosha ili ni sikuwa na uchovu iyo siku. Hii unisaidia kukuwa na afyanzuri na pia huwainanifanya niweza kufanya kazi kufanisi.

Chakula cha jadi ni nachokipenda ni ugali na suku mawiki pamoja na nyama au maharagwe. Napenda chakula hiki kwa sababu ni cha asili, chenye afya na hunikumbusha nyumbani. Pia huwa kinanipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeridhika. Kwa sababu ninapo kula chakula hiki huwa ninajisikia ni kuwa mchangamfu na nikiwa ni metulia.